Ndiyo bila shaka unaeza kuitembelea ziwa au mto ni sehemu nzuri sana za kupumzika kupiga picha au hata picnic kwa mfano ziwa kuna ziwa victoria mto kuna mto athi kila moja ina manthari yake na shughuli tofauti kutazama wanyama kuogelea au kufurahia upepo mtulivu wa asili.

Mimi napenda kuva nguo rahisi lakini zenye mvuto. Kama cashwa smart kama jeans safi t-shirt au shati nyepesi Comfort fast kuna sneakers au vyatu vya wazi vina vyoruhusu kutembea vizuri. Kwa kifupi nivae nione raha nionekane nadhifu na na jiamini.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa kuku wa kupikwa kwa nazi. Ningependa kukila nyumbani au kwenye mgahawa mdogo wa kienyeji karibu na bahari. Mahali tulivu penye harufu ya chakula halisi. Ladha yake ni laini tamu kidogo na yenye kina. Nazi huipa mchuzi unene na harufu nzuri. Viungo vinaingi. Vinaingia polepole na kuku huwa laini kiasi cha kuyayuka mdomoni ni ladha inayokaa akilini si ya kukimbiza. Mara ya kwanza nilipokila ilikuwa ni chakula cha familia kimepikwa kwa utulivu watu wakicheka hakuna haraka. Ndiyo aina ya chakula kinachohusishwa na hisia si tumbo tu nilielezwa kuhusu chakula hiki na mtu wa karibu anayejua kupika kwa mapenzi akasema. Ukila hii utajua tofauti ya kushiba na kufraia. Alikuwa sahihi. Mara ya mwisho nilipokila ilikuwa karibu sana akilini kwa sababu ni chakula ambacho watu hukirudia si kwa njaa bali kwa hamu.

Napenda zaidi chess mchezo wa draft na upenda kwa sababu unanifanya nifikirie mbele nipange mikakati na nijifunze subira kila hatua ina maana kosa ndogo linaweza kubadisha mchezo mzima kama ni wa burudani zaidi basi mpira wa miguu una nguvu ushirikiano na furaha ya kushinda pamoja.

Napendelea kuandika kidogo zaidi, kuandika kuna nipa nafasi ya kueleza mawazo, hisia na hadithi kwa uhuru, ni kama kuzungumza kwa kina bila kukatizwa. Lakini pia kusoma kunavutia sana kwa sababu kuna fungua akili, kuna nipa mitazamo mipya, na kunisaidia kuandika vizuri zaidi.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni ni rahisi haraka na naweza kupata vyanzo tofauti kwa wakati mmoja. Lakini bado gazeti la karatasi lina mvuto wake kunipa umakini bila usumbufu kusoma polepole asubuhi na chai hisia ya habari halisi mkononi. Kwa hiyo kwa hiyo kwa kifupi mtandaoni kwa kasi na upana wa habari. Gazeti kwa utulivu na ladha ya zama.

Kuna njia kadhaa za kuboresha mitiririko wa kazi ili kufanya kila kitu kiwe rahisi, cha haraka na chenye ufanisi zaidi. Hapa ni baadhi ya mbinu, panga kazi kwa kipa umbele, gawanya kazi kubwa, tumia zana za kupanga, ondoa usumbufu, pumzika kwa wakati, rudia na tathmini.

Ndiyo napenda hesabu napendezwa nazo kwa sababu zinanifanya nifikirie kwa mipangilio kutatua matatizo hatua kwa hatua na kuona mantiki wazi kabisa napenda asaa hesabu za kawaida algebra au algebra na geometry maswali ya kufikirisha lakini napenda zaidi pale hesabu zinapounganishwa na maisha halisi fedha kazi au mipango ya kila si.

Kwa kweli kifacha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu janja au smartphone. Sababu ni inatumika kwa mawasiliano ya haraka, kupata taarifa na habari, kumbu kumbu, picha na video, kazi, mipango, nakujifunza, burudani na mapumziko. Simu imekua kama kifaa, cha kila, kitu mfu.

Napenda zaidi chai. Chai inanipa utulivu. Inafanya nifurahie muda polepole hasa asubuhi au jioni. Kahawa pia ni nzuri. Hasa inapohitaji nguvu ya haraka au umakini wa ziada. Lakini chai ndiyo rafiki yangu wa karibu zaidi.

Napenda sana tabia hizi kwa wengine. Uaminifu kusema ukweli nakuwa wa kuaminika. Mawasiliano mazuri kujieleza kwa heshima na kusikiliza huruma na wema kuwajali wengine bila kujifanya akiliwazi kuwa tayari kujifunza na kukubali mitazamo tofauti uwajibikaji kufanya kile ulichosema utafanya ucheshi mzuri kujua kucheka na kufanya mazingira yawe mepesi.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha choo. Sababu ni kazi inayoitaji nguvu kidogo na uvumilivu. Arufu inaweza kuwa isiopendeza. Inajikuta ikirudia mara kwa mara. Lakini kazi nyingine za nyumbani kama kupika kupanga au kupiga vumbi inaweza kuwa za kupendeza. Kupendeza pale unapofanya kwa utaratibu na mziki.

Napenda kushiriki katika jamii yangu kwanjia ambazo zinaleta msaada, elimu na furaha. Hivi ndivyo na shiriki, kusaidia wengine, kushirikisha maarifa, kusikiliza na kuelimisha kuchangia katika mazungumzo ya kijamii kwa mfano kujadili maswala ya jamii, teknolojia, elimu na burudani ili watu wafaidike na kuelimika. Kwa kifupi napenda kushiriki kwa kujenga, kusaidia na kueneza maarifa, ndani ya.

Mimi ni zaidi mtu wa kuamka mapema. Asubuhi inanipa utulivu, akili huwa ang'avu na ni rahisi kupanga siku vizuri kabla ya kelele za mchana. Lakini pia ninaelewa mvuto wa usiku. Kimya, mawazo yanatiririka na ubunifu unaweza kuamka vizuri sana. Kwa hiyo kwa kifupi asubuhi mpangilio na umakini usiku ubunifu na utulivu.

Kwa kawaida nafua nguo mara moja au mbili kwa wiki. Nikiona nguo zinaisha haraka au kuna shuguli nyingi naweza kufua mara tatu. Napendelea kufua wikendi nikiwa na muda na utulivu ili nguo ziwe safi zinukie vizuri na zisiwe zimejaa sana na.

Programu ninayotumia kila siku ni WhatsApp Kwa sababu mawasiliano na familia marafiki na u, wenzangu, wa kazi kutuma picha, video na message za haraka. Kuendelea na group chats na updates za kila siku. Mbali na hiyo naweza pia kutumia Google Maps Kwa kuelekea sehemu tofauti Mpesa au banking app kwa malipo na usafirishaji wa fedha YouTube au TikTok. Burudani ya kila siku kwa kifupi programu ambazo zinaunganisha kurahisisha maisha na burudani ndizo zinazotumika kila si.

Natumia kompyuta zaidi kwa sababu zinaleta ufanisi wa elimu. Hapa ni baadhi ya mambo ni nayoyatumia zaidi. Kazi na mawasiliano kuandika barua pepe. Kujifunza na kupata taarifa. Kusoma makala, kutafuta taarifa, burudani. Kutazama video, kucheza michezo ya kompyuta au kusikiliza muziki. Kuhifadhi na kupanga kuratibu faili kumbu kumbu na miradi ili kila kitu kiende kwa mpangilio.

Kulinda faraga mtandaoni ni muhimu sana na mimi ningefanya yafuatayo. Siri ya namba na nywila kutumia nywila ngumu na tofauti kwa accounti tofauti. Pili nahakikisha privacy settings. Kuangalia mtu anaona nini kwenye profile zako. Tatu kuepuka taarifa nyingi. Kumbuka kwamba kila kitu unacho Sare Unachoshea mtandaoni kinaweza kuonekana na mingine. Nne, tumia antivirus na apps salama. Kuepuka virusi, malware au programu zisizo salama. Kwa kifupi, kuwa makini, kuwa na uthibiti na kutumia zana za usalama mtandaoni.

Napenda kunywa chai ya moto asubuhi. Sababu inanifanya niamke vizuri na niondoke usingizi polepole. Harufu yake ya moto ni raha ya kuanza siku. Ni rahisi na inaweza kuunganishwa na chakula cha asubuhi kama toast au mayai. Kahawa pia ni nzuri pale unapohitaji nguvu za haraka lakini chai inaburudisha zaidi kwa mtindo wa kawaida.

Kwanza madhina ninayopenda zaidi ni kiangazi, ninapenda joto la mwanga wa jua na hali ya kuwa nje bila baridi sana. Pili, ninapendelea zaidi kiangazi kuliko masika au uvuli kwa sababu mwanga wa jua unainua morali na kunipafuraha. Tatu, ninakumbuka mara ya kwanza nilipenda kiangazi ilikuwa wakati nikiwa bustanini, nikipiga mbio na marafiki. Tukicheka na kufuraia kila kitu bila hofu ya baridi na shuguli ni nazopenda kufanya wakati wakiangazi ni kuenda kwenye pwani au ziwa. Kutembea au kufanya piknik katika bustani. Tano hali ya hewa wakati wakiangazi ni naishi kwa furaha na utulivu. Na furaia jua upepo mdogo na mwangaza wa asili inanifanya nijisikie hai nguvu na tayari kwa kila kitu.

Napenda kuwasiliana kwa mazungumzo ya wazi na ya yeshima. Kwa kawaida, uso kwa uso unanipa uwelewa mzuri wa hisia na lugha ya mwili. Ujumbe au meseji kwa mawasiliano ya haraka na rahisi. Simu pale ambapo sauti na msisitizo vinahitajika. Nne, kuandika kwa kueleza mawazo kwa kina bila kukatizwa.

Arufu ninayopenda zaidi ni arufu ya kahawa mpya iliopikwa. Inavutia sana na kunifanya nijisikie furaha mapema asubui. Hii ni arufu ya chakula. Hii ni arufu ya chakula si ya maua wala manukato. Kahawa inapokaa moto na kupikwa kwa umakini inatoa arufu yenye nguvu na kuvutia. Tatu, ninakumbuka kuiisi arufi hii asubui nilipokua jikoni. Nne arufu hii inanikumbusha wakati wa utulivu wa asubui. Tano, ukisikia arufu ii nikisikia arufu hii, ninaisi furaha utulivu na hamu ya kuanza siku kwa shauku.

Kama binadamu, changamoto nazo kutana nazo kazi ni ni tofauti. Lakini hizi ndizo kuu zaidi msongamano wa kazi, mara nyingi kuna kazi nyingi. Taarifa zisizo kamili kuamua au kufanya kazi kwa data isio kamili kunaweza kufanya kazi kuwa changamoto zaidi. Tatu mabadiliko ya ghafla. Wakati mpango wa kazi unabadilishwa ghafla unahitaji kubadilika haraka na kutumia mbinu mpya. Nne, mawasiliano ya sieleweka. Wakati wenzako au weteja hawajasema kwa uwazi inaweza kusababisha kutokulewana na kurudia kazi. Tano, teknolojia au zana zisofanya kazi vizuri. Kila mara kutumia kompyuta au app zilizoshindikana kuna sababisha kucheleweshwa kwa kazi. Lakini changamoto hizi pia zinatufundisha kupanga kuboresha ufanisi na kuwa wabuni.

Ndiyo, nimewayi kuenda kwenye tamasha la mziki mara chache, ni hisiya ya kipeke. Mziki ukipanda juu, watu wakiimba pamoja na mwanga ukicheza kwenye jua au taa za jioni. Pili, enerjia ya umati kuona watu wakifurahia na kucheza pamoja. Tatu, furaha ya pamoja, kujisikia kama sehemu ya kitu kikubwa na chakufurahisha.

Shuleni nilipenda somo la hisabati zaidi. Sababu inanipa changamoto ya kutatua matatizo kwa akili. Napenda kuwa na mantiki kifanya kazi na jinsi kila tatizo linavyo kuwa na suluhisho lake. Tatu, lina nifundisha subira mpangilio na ufahamu wa kina, mbali na hiyo pia nilifurahia sayansi kwa sababu inafanya nifahamu jinsi ulimwengu unavyo fanya kazi.

Napenda sana ana ya sanaa inayo onyesha hisia na ubunifu. Kwa mfano, uchoraji na michoro picha zinazozua hisia na kumbukumbu. Tamaduni za kuigiza. Hadithi zinazoletwa kuishi mbele ya macho yako. Muziki haswa wenye maneno au midundo inayogusa moyo. Tano, nne, ubunifu wakidijitali. Michoro na design zinachonganya rangi na maumbo kwa ubunifu.

Ndiyo, napenda kugawa taka zangu ili kusaidia usafi na mazingira. Hapa ni jinsi napendekeza kufanya hivyo. Taka zinazoweza kuchakatwa, taka zisizo za kuchakatwa taka za kikaboni, mabaki ya chakula nne, kutunza mazingira. Kugawa taka kunasaidia kupunguza uchafu, kuokoa rasilimali na kulinda mazingira. Kwa kifupi, gawanya recyclable na recyclable na kikaboni.

Ndiyo, napenda kuimba, hasa kwa burudani na kujifurahisha. Si lazima iwe sauti ya kitaalamu, kuimba. Kuimba kunapunguza msongo wa mawazo, kuimba kunaboresha hisia, kuimba kunafanya nijisikie huru na mwenye furaha. Napenda zaidi kuimba, nikuwa peke yangu. Nikisikiliza wimbo ninao upenda au nikiwa nafanya kazi za nyumbani.

Napenda sana mwandishi wa vitabu anayeandika kwa hisia na maarifa ambaye hadithi zake zinaguza akili na moyo. Kwa mfano Chinua Achebe kwa hadithi za tamaduni na maisha ya kiafrika Paulo Kolho kwa hadithi za maisha matumaini na kufuata ndoto JK Rowling kwa ubunifu mkubwa na hadithi zinazovutia hisia na akili. Kwa hiyo.

Ndiyo napenda maua yananipa utulivu na furaha na kila aina ina hisia yake napenda hasa waridi kwa uzuri na maana ya mapenzi alizeti kwa muanga na matumaini maua ya porini kwa urahisi na asali yake harufu rangi na uhai wa maua hunifanya nijisikie mchangamfu na karibu na asili.

Kama binadamu napenda kushirikiana na timu kwa njia ambazo zinahakikisha kila mtu anashirikiana na kufanikisha malengo. Hapa ni baadhi ya mambo ninayoyafanya. Kusikiliza wenzangu, kutoa mawazo yangu kwa uwazi kugawa majukumu kwa kila mtu, kusaidiana pale panapohitajika, kutathmini maendeleo kwa kifupi, kusikiliza, kushirikisha, kusaidiana na kupanga kwa pamoja ndiyo ufunguo wa kushirikiana na timu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, kuna kuwa na utulivu wa kipekee, sauti za ndege, harufu ya miti, na hewa safi vinanisaidia kutulia na kufikiria vizuri. Napenda hasa, kutembea polepole, nikitazama mazingira, kujisikia karibu na asili, kuondoa mawazo mengi ya kila siku, ni kama mapumziko ya akili na moyo.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kuku wa kupikwa kwa nazi na wali. Sababu ni chakula kinachoridhisha, chenye ladha, nzuri na kinachonipa nguvu baada ya siku ndefu. Napenda kuikula nyumbani au kwenye mgahawa mdogo ulio tulivu. Mara nyingi nikipanga pamoja na saladi ndogo au mboga ili iwe chakula kamili. Kwa kifupi chakula chepesi si lazima bali cha kuridhisha na kuleta furaha ya jika.

Ndiyo, ningesema nimewahi kushiriki kufuga mnyama, lakini marachache na kwa shughuli ndogo. Kwa mfano, kuku au bata, nyumbani, kwa chakula au burudani. Inakua furaha na elimu, unajifunza jinsi ya kumlea, kumlisha na kumtunza mnyama vizuri. Pia inakuza huruma na uwajibikaji kwa vyumbe hai. Kwa kifupi, kufuga mnyama, kunaleta furaha, elimu na mafunzo ya maisha.

Uzoefu wangu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kufanya kazi za timu na kushughulikia changamoto, mifano kwa kuheshimiana na wenzako. Kupanga muda na kipaumbele kubadilika haraka, uvumilivu na subira. Kwa kifupi, uzoefu wa kazi umenifundisha ushirikiano, mpangilio, uvumilivu na ubunifu.

Nahifadhi pesa kwa njia nyingi kwa mfano kueka akiba kidogo kila mwezi. Kutenga pesa kwa madhumuni maalumu. Kutumia akaunti salama au mfuko wa hifadhi. Kuepuka matumizi yasio ya lazima. Kuekeza sehemu ya hifadhi kwa uwekezaji mdogo. Kwa kifupi, panga, kueka akiba, uweka kwenye akaunti salama. Tumia kwa busara nawekeza kidogo. Kwa hivyo.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kufanya yafuatayo, kupumzika kidogo, kugawa kazi kwa kipa umbele, kuzungumza na mtu wa kuaminiana, mara nyingine kushirikiana na mwenzangu kuna punguza wasiwasi na kunisaidia kupata suluhisho haraka. Nne kupumua kwa kina na kutulia akili, tano kutafuta ufumbuzi au mbadala, kwa kifupi pumzika, panga, shirikiana, tulia na tafuta njia mbadala. Hizo ndizo mbinu bora za kushugulikia msongo waka.

Napenda kutumia programu zinazoniwezesha kuwasiliana kupata taarifa na burudani. Hapa ni baadhi ya programu ninazotumia maranyengi Whatsapp, Telegram, Signal, Google Maps, YouTube na Spotify Google, Wikipedia, Mpesa au apps za benki. Kwa kifupi, napenda kutumia apps za mawasiliano, elimu, burudani na kifedha kila siku.